Kweli kabisa, mimi huwa ninapenda kwenda kwenye tamasha la muziki, hili ni kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu utapata muziki wa moja kwa moja, yani live performance, umati wa watu wenye shangwe na nishati, kuimba na kucheza pamoja, wasanii tafauti wa kipanda jukwani, chakula, vinywaji na burudani nyingine. Watu wengi hupenda tamasha kwa sababu hujisikia huru, huonda stress na kuunganishwa na watu wanaopenda muziki kama wao. Sasa mimi pia napenda kudhuria hizo tamasha ambayo upatia mtu kuweza kuwa huru na kuungana na wenzake. Wanaopenda muziki pia na tamasha.

Ok ningeulizwa kinywaji gani napenda cha baridi ningesema kwamba ningesema napenda kinywaji cha baridi kilicho tamu na kikiongeza nguvu kidogo kama kama vile mafuta ya matunda yenye barafu au juisi barafu ya machungwa hii ni kwa sababu juisi huwa na nguvu yanaosaidia mwili na pia hutumika hutumika kuongeza nguvu yeah na huwa tamu.